Nikitumia muda wa nyumbani napenda kufanya shughuli zinazonisaidia kupumzika na kujiweka sawa kiakili. Kama kusoma, kupanga siku zangu na mazoezi mepesi kama yoga. Hii hunisaidia kurejea kazini nikiwa na umakini na nguvu.